Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni kipo kikubwa sana. Kwa sababu tukiweza kutumia mawasiliano kama kipaumbele. Inaweza kusaidia ukaribu kazini na watu kufanya kazi kwa bidii. Iko ni kipaumbele kizuri sana kwa kuweza kufanya kazi tukiwa kazini.